Unaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka? Mimi ninaenda hospitali mara chache sana kwa mwaka. Zaidi ni pale ambapo ni lazima kwa afya yangu au kwa uchunguzi wa kawaida. Hivi ndivyo ukaguzi wa afya wa kawaida maramoja au mara mbili kwa mwaka. Kuangalia afya ya mwili wakati wa maradhi ndogo au tatizo la afya. Kuenda haraka bila kuchelewa, kutunza matibabu au dawa maalum pale inapohitajika kwa ushauri wa daktari. Kwa kifupi, mimi ninaenda hospitali kwa mpangilio wa pale ambapo ni lazima, si mara kwa mara bila sababu. Ili kuhakikisha, afya yangu inabaki salama.